Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni lakini kwa tahadhari kidogo. Napenda kwa sababu yananionyesha mitazamo tofauti ya watu, mara nyingi najifunza kitu kipya au kuona jambo kwa angle ingine.

Napenda kusoma habari kutoka vyanzo mbalimbali vya mtandaoni, hivyo napata picha pana ya kinachoendelea. Kama vile, michezo ya kijamii, facebook, whatsapp, x na tiktok mara nyingi zinatoa taarifa za haraka au vinavyoendelea sasa hivi juu ya mambo mbalimbali. Vijana wengi pia hupata habari hapo kwa kasi.

Ndiyo, napenda kuogelea. Hasa nikiwa baharini au kwenye bwawa tulivu kwa sababu kunanipumzisha mwili na akili, maji hunipa hisia ya uhuru na utulivu na ni mazoezi mazuri bila kuumiza mwili sana.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

Nina miadi ya daktari kesho. Saa sita asubuhi, lazima nifike kwa wakati. Nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili. Natumaini daktari atanisaidia lazima nichukue kadi yangu ya hospitali na makartasi ya dawa za awali. Je, nahitaji kwenda na mtu mwingine nadhani nitaweza kwenda peke yangu hospitali iko karibu, nita chukua basi moja tu. Nahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia. Nimekua na tatizo hilo kwa muda. Labda ataniandikia dawa au atanikabidhi kwa mtalamu. Afya ni muhimu sana, siwezi puuza dalili hizi.

Wenzangu wakazini ni watu wa aina mbalimbali. Kuna wale wakuongea sana, wengine ni wakimya. Mimi ninapenda kuwa katikati. Siongei sana lakini siwe mbali. Kuna mmoja anaye uliza maswalimingi sana. Wakati mwingine ninamchoka. Lakini naelewa yeye ni mpya. Anajifunza tu. Lazima niwe nasubira. Kuna mwingine tunafanya kazi vizuri pamoja. Ana nifahamu bila kusema. Hiyo ni ushirikiano mzuri. Tunakamilisha miradi kwa haraka. Ofisini kuna vikundi vya watu, lakini mimi sijiungi na sana. Napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani. Mahusiano mzuri ya kazi ni muhimu lakini kila mtu ni tofauti.

Mvua inanyesha leo sana. Sauti yake kwenye dari inatulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani, nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakuja tu hapa nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani, wanafurahi na mvuwa. Wanasema wanataka kuenda nje, waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nita wasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto wanapenda baridi kama hii inahitaji supu ya moto.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

Mwalimu alipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni ukweli? Lazima nizungumze nae leo. Yeye anasema amefanya kazi zote lakini mwalimu anasema na tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana, amesahau masomo. Nitamuelezea umuhimu wa kufanya kazi ya shuleni kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu utakuwa na shida badae, nitakaa nae kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja, nitamsaidia kama hana uelewa, watoto wanaitaji msaada ya wazazi, sio lawama tu.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

Je, niendeshe gari au nichukuwe basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Naitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo. Lazima nipange vizuri, ebu niandike orodha. Nisikosahau kitu chochote.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri wakupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi ikotayari, nimesha ilima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitatumia wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.

Nahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke ya subuhi. Kitanda kinaonekana vizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nane asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitaamka na nguvu. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tunahitajika kufanya kazi kwa bidii. Nimepewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni kupanga hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Nahitaji kuwa wazi zaidi, nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.

Watoto wameka chumbani wakisoma, naona wanaitaji sana shuleni. Naomba tuchanganye wakati pamoja jioni, labda tucheze mchezo au tuangalie filamu. Familia yetu inapenda kuka pamoja usiku. Mume wangu anasema tuandae chakula cha usiku pamoja. Ni wazo nzuri, watoto wanajifunza kupika pia. Tutatayarisha pilau na saladi. Nitawafundisha jinsi ya kukata mboga vizuri. Wakati wa familia ni muhimu sana, tunajenga uhusiano mzuri. Usiku huu utakuwa wafuraha na kumbukumbu nzuri.

Asubuhi tayari lazima ni amke nianze siku. Leo ni siku nzuri naona jua linaangaza. Je, ni chukue chai au kahawa, na dhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga nitavaa nguo gani yule shati ya bluu au nyekundu. Nafikiria buluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nane lazima nijiandae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana. Ni kumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakwenda ukiigiza vitu usivyohitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Nitaitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kunashuka tofauti kubwa. Pia nione maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Nimesikia habari za leo asubuhi. Kuna mambo mengi yanayo tokia nchini. Serikali wanasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Iyo ni habari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wanasema bei za mafuta zimepungua. Kidogo. Itasaidia watu wengi. Nauli za basi zitasuka. Lakini bei ya vyakula bado nijuu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu ni jambo la kusikitisha natumaini msimu ujao utakua mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonesha mambo mengi yanayo endelea. Naomba amani iwe duniani kote.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji liyamu na tangawizi kumtia latha. Je, niandae ugali au wali, nadhani wali ni bora. Inaiva haraka nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima iwe na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira ukua kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.

Ninatamani kusikiliza muziki leo, ni aina gani inafaa labda muziki wazamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo mzuri za taarab zinazurudisha moyo, au nisikilize rumba, inanifurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu, nitachagua wimbo wakupendeza, nisikilize ukirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo na hisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu ananiona. Nitafurahia bila aibu.